Maendeleo ambao ningependa kuona katika jamii. Maendeleo ambao ningependa kuona katika jamii ni kama wananchi wakipata huduma ambazo wanafaa kupata kutoka kwa serikali. Kupata matibabu ambayo ni bora, chakula ambacho ni kizuri, Watoto wanapata kuenda mashuleni, bila kufukuzwa shuleni kwamaana wazazi wako na hela za kuwapeleka shuleni, napia serikali inalipia gharama ya masomo kwa kila mtoto. Kwa hivyo kupata elimu ya bure, matibabu mazuri, hayo ni maendeleo ambayo ningependa, kuona katika jamii pia, kuwa na barabara nzuri, hali ya maisha yasiyo ngumu, hayo ndiyo maendeleo.

Naanzaje mradi mpya wa kazi. Tukipata muradi mpya, unakaa chini na wafanyi kazi wenzangu. Tunapata kuzungumzia mradi, tuzungumzie ni bajeti ya hiyo mradi. Ni ya kina nani wanafaa kuwa, wanafanya kazi katika huo mradi. Kwa hivyo tunakaa chini, tunapanga kulingana na bajeti ambayo, tumepewa kwa mradi huo. Kwa hivyo ni kupanga kazi majukumu ya kila mtu ambaye nafaa kufanya hiyo mradi na kupanga masiku kama mradi huo unaanza mwezi wa februari nafaa kupaswa kumaliza mradi huo mwezi wa nne. Kwa hivyo ni kuangalia hela na wakati ambao huo mradi unafaa kutimika ni nani wanafaa kuwa wakifanya kazi katika mradi huo. Kwa hivyo sana sana ni hali ya kupanga mradi vijinsi huo.

Nina kumbukumbu gani nzuri za shule? Kumbukumbu nzuri za shule, ilikuwa ni shule ya msingi. Mbayo, ilikuwa na walimu ambao tunawapenda, walimu ambao likuwa wanatuhusisha kwa somo la sayansia. Kwa hivyo wakati ambao nikuwa na furahia, ni wakati wakufanya project ya sayansi, naenda kwenye maktaba, tunaunda kemikali, kemikali zinalipuka, zinatoa kemikali nyingine za rangi tofauti, kwa hivyo wakati tulikuwa kwenye maktaba ya sayansi.

Haa natumia njia gani ya usafiri kila siku. Usafiri wa kila siku miu utumia gari la matatu ambapo analipa na luli yangu kisha matatu yanipeleka mahali pangu pa kazi. Wakati ambapo nimechelewa nachukua gari ambalo ni la binafsi kama uba ambapo nalipia nauli. Lakini sana sana miye hutumia gari la aina ya matatu.

Kuhusu utaratibu wangu wa kila asubuhi. Kila asubuhi mimi humka wakati wa thenashara. Nikisha amka napata kuswali. Baada ya kuswali, napata kiamsha kinywa. Baada ya kupata kiamsha kinywa, pengine pia naamsha wa nangu, wajitayarishe kwenda shuleni. Kisha nikimaliza kuwatayarisha wanaondoka ndiyo pia nami napata kujiandaa ilikwenda shule kwenda kazini. Ninanausha mwili, ninavaa mavazi, navaa viatu. Kisha na nabeba virago vyangu, ninapata kuondoka. Mimi huhisivye makila asubuhi kwa maana ninafasi nyingine mola ametupa ya kuiyona sikumpya. Kwahivyo asubuhi ni wakati wangu ambao mimi hupenda sana.

Jinsi navyopokea maoni kutoka kwa watu wengne binadamu ni yule yule yako na maoni yake. Hivyo wakati ya umetua maoni yake mi uya chukulia tu bila kubeba kwa ubaya kwamaana ni binadamu na maoni yake. Vile tu jambo tu ni kama maoni sio mazuri ni nisisonye ni sinune ili maoni ya watu ya siniharibie siku. Kwa hivyo, kama ni maoni ambayo ni mabovu ya kuniaribia siku, mie huya puuza. Lakini maoni ambayo ni ya kunijenga, mie huya tilia manani na kuhakisha kwamba nimeyafuata yale maoni kama ni mazuri kwangu. Lakini kama ni mabaya, sina wakati na maoni ambayo haya nijengi.

Kama napenda kusimamia au kusimamiwa, mie hupenda kusimamia sana sana pale mahali kuna kazi. Pengine ni mahali kwa mjengo ama tu ni kazi katika departmenti ambayo mi hufanya kazi. Mie ndio husimamia ile departmenti yangu kazi. Kwa hivo wafanyi kazi wengine, wakimaliza shughuli zao, wana kuja kunieleza, tumemaliza kazi, tunaomba nyingine ama tunazungumza jinsi, tuta tutafanya departmenti yetu iwe bora zaidi. Kwa wakati mwingi mi hupenda kusimamia, lakini kuna wakati ambapo mkubwa wa ofisi nzima, anatusimamia sisi ambao tunasimamia, wale wafanyikazi wengine.

Kwa teknolojia ambacho siwezi ishi pasipo ni simu ya rununu. Simu ya rununu imerahisisha mawasiliano, naweza tumia kutuma barua pepe, naweza tumia simu kuchukua video, naweza tumia simu ya rununu kufanya mambo mingi. Kwa hivyo, simu ya rununu ni teknolojia ambayo siwezi kaa bila, kwa kweli nitakosewa. Nikitaka kuzungumza na mamangu mzazi akiwa mbali nami, natumia rununu. Nikitaka kupanga kikazi na watu ambao wako mbali natumia rununu. Pia naweza ingia mtandaoni, tukafanya mkutano, nikitumia mkutano kama wa Zoom ama Teams, yote naweza tumia kwa simu. Kwa hivyo kifaa cha simu ni kifaa cha muhimu sana ambapo tunapokuja kwa mambo ya teknolojia.

Nafanya nini wakati nahitaji msaada kazini? Wakati nahitaji msaada pale kazini mimi huwaongelesha wafanyi kazi wenzangu. Kama ni majukumu nataka kusaidiwa ama ningependa kutumana kutuma, mfanyi kazi mwenza anifanyie jambo fulani nje ofisi. Kwa hivo wakati nahitaji msaada, mimi huzungumza na mtu ambaye, yuko karibu nami na kama ako na wakati anaweza akanisaidia au akatuma mfanyikazi mwingine kunisaidia. Kwa hivo tu ni mambo na kuzungumza na kumuuliza mfanyikazi mwenza kama anaweza nisaidia.

Rangi gani kwa ukuta wa chumba ambacho napenda? Rangi ambayo naipenda kwa ukuta wa chumba ni rangi nyeusi na nyeupe. Rangi hizo mbili wakati zinachanganywa upande mmoja kwa ukuta uwe na rangi nyeusi. Kisha nyuta hizi zingine ziwe wa rangi nyeupe. Kisha unaeka malazi ambayo yanafanana na rangi za ukuta, rangi nyeusi hiyo au rangi nyeupe. Kile chumba kinapendeza. Kinapendeza ajabu.